Muda wa bure, ninautumia kwa ajili ya kupumzika na kufanya pia mazoezi na kueka mwili wangu sawa. Lakini pia ni muda wangu mwingine wa kujifunza kitu ambacho sikupata muda mrefu wa kujifunza kwa pamoja hivyo kwa wakati huo, ninajifunza na kuelewa vile vitu ambavyo kwa wakati huo, sikuweza kuvielewa na kujitahidi kufanya ili niweze kuvyelewa.

Hali ya hewa leo ni mawingu ambayo yanaenda kuashiria hali ya mvua kuja binafsi na jiskia tu hali ya kawaida sio joto wala sio baridi japo ipo katika hali ya baridi na kwa hali hii ya baridi kidogo navaa nguo ambazo ni nzito ili ziweze kunistiri na baridi ile isiweze kuathiri afya yangu. Napendelea baridi lakini isizidi sana kuwe na mchanganyiko kati ya baridi na joto ili kueka msawazo mzuri wa hali ya hewa na katika kipindi ichi basi najishulisha na mazoezi kuakikisha mwili unapata joto nalo itajika kwajili ya kueka mwili sawa katika hali inayotakiwa.

Na ningependa kujifunza namna ambavyo akili bandia inafanya kazi katika vitu mbalimbali niliona ikifanya kazi katika kuuliza maswali na kujibu. Na wengine wanatumia pia kutengeneza picha na vitu vingine, kwa hiyo binafsi, kitu kipya napenda kujifunza ni kuhusu namna akili bandia inavyofanya kazi ni wanadamu wameitengeneza lakini nataka kujua namna ambavyo imeundwa kwaajili ya kujibu yale maswali kujibu zile na amri ambazo wanapewa na kuzifanyi kazi namna wavyofanya. Kwahiyo ni kitu ambacho napenda kuona namna ambavyo wana kinafanya kazi.